Kipindi cha televisheni na chokipenda ni nipashe wikendi kwenye Citizen TV napendwa. Na ipenda kwa sababu kina nipa habari kwa njia rahisi na kweleweka. Haswa maswala ya kijamii na matukio yandani. Pia hua kinaburudisha kidogo. Kwa hiyo siyo habari nzito tu wa bali. Pia kina nifanya nijisikia karibu na kinachoaendelea kwenye jamii.

Ninapofanya kazi ushirikiano na wengine huanza kwa kusikiliza mawazo yao na kuelewa mtazamo wa kila mtu. Napenda mawazo ya wazi ili kila mmoja ajue anachotarajiwa kufanya. Pia niko tayari kusaidia pale panapohitajika na kupokea maoni bila kuchukulia binafsi kwa sababu naamini kazi nzuri hutokana na kuheshimiana na kushirikiana kwa karibu.